Nam, nimewai kununua tikiti za tukio kama tamasha la mziki ama mechi ya michezo ya kandanda ama ya mpira wa kikapu. Nilifanya hivyo ili kushiriki katika tukio hilo na pia kujiburudisha ama kufurahia na kupata burudani na kupata pia uzoefu wa kipekee pamoja na wengine kwa sababu ni mahali ambapo kuna utengano mkubwa sana huwa tunakutana na marafiki wengi na watu wengi ambao wamekuja pia kushiriki katika mechi ya hiyo mchezo na pia katika tamasha la muziki na pia kujiburudisha nakuwa na furaha.